Pahali gani pa kihistoria ungependa kutembelea kuna ziwa Victoria. Ziwa Victoria nimesikia kuwa ni ziwa kubwa ambalo linajulikana kama fresh water lake, yaani ziwa la maji yasiyo ya chumvi, na ziwa hilo huwa nimesikia ziwa hilo lina samaki kadha wa kadha na ningependa kutembelea ziwa hilo ili niweze kukuiona na niweze kuogea katika maji hayo.